Kipindi gani cha televisheni unachopenda Mimi kwangu kipindi cha televishoni ninachopenda zaidi ni kipindi ambacho kinaitwa maria kipindi hiki huonyeshoa kwenye televishoni mara mbili kwa wiki. Inaonyeshwa jumatatu, jioni na pia jumapili, saa sita wahusika katika kipindi hiki ni kama vile kina maria, joseph, david, anderson, mike na pia wengine napenda sana kipindi hiki kwa sababu ni kipindi ambacho watu wakubwa na pia watoto wadogo wanaweza kuitazama pamoja hii ni kwa sababu haina vitu ya watu wakubwa ambacho kinaweza kuwadhuru watoto wadogo kipindi hiki nimeweza kuifuatilia kwa miezi mitatu sasa na ni kipindi ambacho kitakuwa kikionyeshana kwenye televisheni kwa miezi sita.